Kuna njia mingi sana za kutumia muda na familia, kama vile kukula pamoja, kwa vile unapata wakati unakula chakula chako na mmeketi watu wengi pamoja. Hata kile chakula kinapendeza zaidi na kinakuwa kitamu zaidi kwa sababu unakula na watu wengi pamoja. Na kwa ule mda ambao tumeketi pamoja kukula, tunaweza kuzungumza, tunaweza tukajadiliana mambo mbali mbali ambayo yanahusu familia na zaidi, hii inaongeza uhusiano wa kifamilia, unaungeza mapenzi, na unaendelea tu kuongeza maelewano pia na hapa pia tunapenda kufanya mazungumzo ya wazi, ambapo tunaweza kusikilizana bila simu ama televisheni Unapata kila mtu, anapata mda wa kusema mawazo yake, huru, bila kuogopa, ama kuhisi kwamba hafai kusema jambo lolote. Kwa hivyo, uko uhuru wa kuongea, unasema jambo ambalo linakukwaza, ama jambo ambalo linakupendeza. Hii inakuwa ni mda wa kujuana zaidi bila kutumia teknolojia yoyote ile. Na unapata siku za kitambo, familia zile mingi zilikuwa zinakaa pamoja, wanakula pamoja, na hakukuwa na changamoto za vitu kama mitandao ya kijamii. Lakini kwa sasa, kila mtu anataka akae kwenye simu yake, ingia kwenye Instagram, ama Twitter, na hii inapunguza mda wa kukaa na familia. Kwa hivyo, huwa tunakaa maramoja kila wiki, tuzungumze pamoja, bila televisheni, ama bila hata kutumia simu. Na hii, inaendelea kuongeza uhusiano na kunaongezea maelewano kwenye familia yangu. Na pia, tukiwa pamoja pale, tunaweza kuja pamoja tunafanya zile shughuli. Sasa za kuandaa kile chakula kama ni kupika, kuweka kwenye mezani na tukimaliza sasa tunaosha vyombo pamoja Unapata kama wana dada tunaeza enda jikoni kuosha vyombo na wale wanaume wanaeza baki pale wakizungumza na wanaeza Waka andaa vinywaji kama kuna vinywaji ambavyo tutakuwa navyo baada ya kukula vitu kama hizo Unapata hizi ni vitu mingi sana zinasaidia sana ama unapata pia wanaume wanaeza shiriki kwenye mchezo kama vile drafti, ama vile kucheza kadi na sisi kama wanadada pale tunaendelea kuwashangilia na hii inasaidia sana kuongezea furaha na inaendelea kuongezea uhusiano wetu Kwa hivyo ninapenda sana kukaa pamoja na familia yangu na kufanya shughuli mbali mbali pamoja na muhimu zaidi ule mda mrefu unaleta ubora wa muda ambao tu nakaa pamoja. Na inakuacha ukiwa unahisi na unatamani tena kukuwa na siku nyingine kama hiyo ya kukaa pamoja na familia yako na kuendelea kufanya mambo pamoja.

Huwa sipendi asali kwa sababu mimi niko na alaji ya asali. Nikikula asali, huwa ninaanza kujikuna kwa ulimi wangu na ninafskia nimefura kwenye koo na pia ninaumwa na tumbo. Kwa hivyo huwa sikuli asali, ingawaje kwa nyumba yangu huwa napenda sana kupatia watoto wangu asali kwa sababu huwa inasaidia sana. Asali ikona faida mingi sana kwenye mili ya binadamu na sana sana ninapenda sana kupatia watoto wangu wa asali kwa sababu inawapatia sukari kwa mili wao na ikona nguvu ama nishati ya glukos na pia inakueka nguvu wa haraka kwenye mwili. Wakati labda unaskia hauna nguvu ya kufanya kitu chochote, ukikula asali na kupatia nguvu za haraka na hii ni mzuri sana kwa watoto wadogo. Na pia inaongeza kinga kwenye mwili kama vile antioxidants na virutubisho zake, zinasaidia sana mwili kupambana na magonjwa tofauti sana sana ya bakteria. Pia, inasaidia kutibu vikohozi na maumivu ya koo kwa wale watu hambao hawana ile alaji ya asali. Kwa hivyo, inapunguza muwasho wako wakati ukona homa na inakutuliza kikohozi na inachanganywa sana sana na maji na uvuguvugu wa limau ama kitungu. Na hii ukikula inakusaidia sana kama dawa ya maumivu yako. Pia ninapeda sana kwa sababu uneza itumia kwa chai ama kwa maziwa badala ya kutumia sukari na ata kwenye vidonda majeraha pia inatumika kama dawa. Nakumbuka tukia watoto wadogo, nyanyangu alikuwa anatupaka asali Wakati tumecheza kule nje, ukaumia, ukiguaruzwa mgu labda na utoke damu Unapata nya nyangu alikuwa ana kupaka asali pale na anakuambia utapona na hata hakukua na haja kuenda kwenye hospitali na pia unapata pia kwenye ngozi Wanadada wanapenda sana kutumia asali kutibu ngozi yao sana sana ya uso Kwa hivyo unapata asali ikona matumizi mingi sana kwenye maisha ya binadamu. Kwa hivyo asali ni kitu ambacho uneza ukatumia kwa maisha yako ya kila siku na inaongeza vitu mingi sana kwenye mwili wako na maisha yako. Lakini sana sana, uzuri wake sana ni vile pia kwa wale hawapendi kutumia sukari, uneza ukatumia sukari, uneza ukatumia asili kwa badala ya kutumia sukari. Unatumia asali kwa uji, ya watoto, unatumia pia kwa chai, kwa maziwa na kathalika. Na hii inakupunguzia ata garama ya kununuwa sukari.

Mimi ninapenda kuchora na pia ninapenda kupaka rangi kwa vile hizi zote ni bora kwa maisha yangu kwa sababu nikiwa nimekaa nyumbani, Ninaeza chora vitu kwenye kitabu ili kuasilisha mawazo yangu na inasaidia sana kwa kukuza ubunifu wangu na ubunifu wa mawazo na pia napenda kuunda vitu kutoka mwanzo na inamanisha nineza nikafikiria mchoro wangu ambao ninaeza nikaketi ni uchore na utanisaidia kwa huu mchoro uneza nisaidia kwa sababu nitaweza kujibunia ama kujivunia sana wakati nimechora naona nimetengeneza kitu unique ambacho hakuna mtu mingine ameweza kutengeneza na pia inanisaidia sana kuboresha ufahamu wa umbo, uiano na ata mistari kwa sababu unajua pale kwenye kuchora unatumia tu penseli na mkono wako na hii yote ni kuunganisha umbo tofauti tofauti, mistari na hii inasaidia sana kwa kufanya ama kuboresha ufahamu wangu na kwa kweli faida za kuchora uwa ziko juu sana kama vile inakuza fikra zangu ninaeza nikakaa, nika invent kitu ambacho mtu mwingine hajaeza kutengeneza na hii pia inanipatia kiburi na inanipatia inanisaidia kukua na najiamini zaidi alafu pina inaeza boresha umakini na subra Unajua wakati unachora inakuchukua mda mrefu sana Kwa hivo inamanisha wakati unachora unakaa kwa mda mrefu sana kabla uweze kutengeneza ama kabla ile picha ambao ulikua unatengeneza, ieze kukua ile kitu ambao ulikua unatarajia Kwa hivo hapo inamaanisha lazima ukue na umakini na subra ya juu sana na hii inasaidia hata kuelezea hisia zako Kwa sababu kwa pale kwa uchoraji hauchori kulingana na sheria ya mtu yeyote Unachora kulingana na hisia zako vile unataka ile picha yako ionekane iko na mwonekano wake si kulingana na vile mtu anatarajia ikae Kwa hivo hii inanisaidia sana kwa kueza kueleza hisia zangu pia na kwa kupaka rangi, unapata pia kupaka rangi ni kitu mzuri sana kwa sababu, nikitaka kupumzika na staki kushikilia kalamu dogo nikichora zile laini ndogo ndogo, naeza nikafanya na brashi wakati ninapaka rangi. Na pia unapata kuwa, kama wakati mwingine kuchora inakua ngumu sana, inamanisha pia brashi ineza kuwa rahisi zaidi kuliko kuchora. Inanisaidia sana kwa kutuliza akili yangu na umakini wangu, na hata ni rahisi sana wakati nataka kufanya na watoto wangu, kwa vile kufanya na brashi ni rahisi kuliko kutumia penseli. Kwa hivyo, ubunifu na kujifunza sanaa ni kitu mwa ya maana sana wakati unashiriki kuchora ama upaka rangi. Na hata kwa kupumzika na burudani, hizi zote zinaniongezea kwa maisha yangu. Kwa hivyo, ninaeza nikafanya hizi zote mbili bila kupoteza mda wangu na mapato yake yako juu zaidi.

Huwa ninapenda sana kuhifadhi data yangu kwenye mtandao kama vile cloud storage. Sana sana huwa napenda kutumia Google Drive. Na hii inasaidia sana kwa sababu pale ninatumia Gmail yangu kuhifadhi, kueza kufungua ile account yangu ya Google. Na hapa inamaanisha data yangu iko salama ata kama ni kwa simu ama kwa kompyta yangu kwa vile mimi mwenyewe najua kile namba yangu ya siri kumanisha hakuna mtu mingine mbaya anaeza haka pata ama kafikia ile data yangu na ninaeza nika fikia data yangu nikiwa malipopote pale na hii inamanisha kuwa wakati waote ninataka kupata data yangu inaeza nikaipata na hiyo ni kitu mzuri sana na pia sa zingine wakati nataka kutuma data yangu kwa mtu yote ama vile kushare. Na ata kama nataka kuhifadhi nakala naeza nikafanya ivo kwa urahisi kwa sababu siyo kazi ngumu. Na inamanisha tu nitaitaji tu interneti kwenye simu yangu ama kifa ambacho na ambacho ninatumia. Alafu ninaeza nika pata kutumia ile data yangu na pia unapata pia ile nafasi ya data Hata kama ni kidogo Unaeza ukalipia kuongezea nafasi ya kueka data yako Kwa hivo kuna ubora mwngi sana kutumia Google Ukilinganisha na vitu kama vile hand drive ambayo inaeza ikapotea wakati wowote ama ineaza ikaharibika ama ambayo inamanisha sasa unaeza ukapoteza data yako Hata kama inaeza ikakua kuna nafasi kubwa ama inaeza kuwa bure kukueka vile vile tu kama vile flash disk InAeza ikapotea Kufu inamanisha Unaeza ukatumia Google Drive bila hatari ya kupoteza ile data yako na ingawaje kuna zile kuna zile njia zingine bazo unazo katumia za kuwa kikisha kuwa umehifathi data yako vizuri ninapendelea zaidi kutumia google drive kwa sababu nikisha weka nambari yangu ya siri inamanisha hiyo itakuwa ni yangu wakati wowote bila mtu yoyote kufikia ama kujaribu kutumia data yangu na hii nakikisha kuwa kila kitu kwa salama.

Ningependa sana kutembelea mji wa maui ambao ni kisiwa ambacho kiliyoko Hawaii na huwa ninapenda sana. Ningependa sana kutembea maui kwa sababu ni mji unaopendeza sana kwa sababu ya fukwe zake safi na maji ya samawati ambayo hata ukiangalia kwa Google Maps unaeza ukayaona vile hayo maji yanapendeza. Kwa kweli, huu ni mji ambao ungekua mzuri sana kwa sababu ya mazingira ya utulivu na pia iko na umaarufu wa kutazama nyangumi na ninakikisha kuwa ninajua ni msimu gani ambao kutakuwa na zile nyangumi niweze kutembea pale, niweze kuzitazama. Ningependa sana kutazama ule mji kwa sababu natamani ningekua na likizo ambayo ningewezaenda kupumzisha mwili wangu na ni kwa sababu pia unapata kule kwa sababu ya ile mvua nyingi ambao inanyesha pale unaweza pata muda mwingi sana wa kupumzika na kulala na pia kuna mahali kwingi sana pa kutazama kama vile miporomoko ya maji na pia pale unapata ni mji wa asili Hakuna maendeleo mengi Kwa hivyo pale kazi ni kutulia na labda kuogelea kwenye fuu kwenye bahari na fukwe zake safi na pia unapata kuna maisha mazuri sana pale kwa vile vyakula vya pale ni vya kihalisi na kwa kweli ukienda pale ukiwa na uchovu wa labda huu maisha ya mji kila siku kazi, unapata pale utaweza kupumzika zaidi na utaweza kupata nguvu ya kurudi na kuendelea na kazi zako sana sana kwenye mji na pia unapata kupumua hewa safi sana pale vitu mingi sana zinapendeza pale kwenye mji wa maui na ama kisiwa cha maui hata kama ni mji mdogo sana hautakua na mtangamano wa watu wengi unapata angalau pale unaeza ukatulia kwa vile hakuna watu wengi ambao unatangamana nao.

Ndiyo ninaweza kuhishi bila teknolojia kwa siku moja, na sana sana itategemea na jinsi maisha yangu yanavyo e yanavyoegemea kwenye teknolojia. Na unapata kwa mfano, ninaeza ninaeza kukaa bila kutumia simu yangu ama kompyuta ama televisheni au internet. Na hii na hii inafa inanisedia sana kwa maisha yangu kwa sababu ninaweza nikaenda mahali ambapo ninaeza kaa bila interneti, ninaeza enda mahali ambapo ninaeza amua ninazima simu yangu, nikae bila kutumia simu na ninahakikisha hakuna televisheni ama komputa pale mali nimeenda. Na hii inanisaidia sana kwa kupumzisha akili yangu, inanipunguzia mawazo na i ni kwa sababu saziingine zile habari ambazo tunatazama kila siku huwa zinatuchokesha sana kwa sababu tunaona matukio mabaya mabaya yametendeka na na mara nyingi tunaona habari ambazo zinatukera sana. Kwa hivyo pale, ninapunguza msongo wa mawazo kwa kutotazama habari zo zote pale, kama ni kwenye simu ama kwenye interneti. Niki Ninaeza pia, ninaeza kuzingatia zaidi watu walioko karibu badala ya simu au ujumbe wa mtandaoni, kama vile kuzungumza na marafiki zangu, ama ule mtu ambaye tumenda na yeye, kama vile familia yangu. Unaeza tukakaa, tukafanya mambo zingine kando na kutazama televisheni kama vile kufanya michezo, ama ata kusoma vitabu na hii itanisadia ata kuongeza ubunifu kwa kutumia wakati wangu kwenye kusoma na kuchora au kuandika na kufikiria kwa undani zaidi kuhusu maisha yangu ama zile vitu ambavyo ningependa kubadilisha kuhusu maisha yangu na ninamini kuwa itanisaidia kukua kama binadamu na pia kueza kufikiria jinsi ya ku kuboresha maiza maisha yangu zaidi. Na pia inanisaidia sana kwa kuona dhamana ya taknolojia. Bada ya kukaa kwa munda bila kutumia hii teknolojia, ninagundua kuwa ni muhimu pia wakati mwingine katika maisha ya kila siku. Uhasua kwa mawasiliano, kazini na hata kwa burudani. Lakini pia, inakua ni mzuri sana kuipa mapumzi akili, kwa hivyo ni vizuri kuenda mahali ambapo ninaeza nikakaa bila kutumia teknolojia na hizi vitu zote ambavyo zinaniweka kwenye mtandao. Kwa hivyo, kuishi kwa siku moja peke yake bila teknolojia ni changamoto kidogo sana ambayo iko na faida kubwa zaidi kwa maisha yangu, na inanipatia furusa ya nzuri ya kupumzika, kufikiria na kuimarisha mahusiano yangu ya ana kwa ana. Na hii ni muhimu sana kwa binadamu yeyote yule ambaye ataeza kukamilisha ama kujipatia malengo ya kukaa bila interneti kwa maisha yake.

Kumudu muda kazini ni ujuzi muhimu sana kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Na kuna njia nyingi sana ambazo huwa ninapenda kufuatilia, ndo niweze kushughulikia muda kazini. Kama vile kupanga kazi yangu ama scheduling kwa lugha ya kimombo. Ninapenda sana kutumia orodha ya kazi au kalenda. Na orodha ya kazi pale nitaweza kuweka zile vitu ambazo ninapanga kufanya. Kama vile nitaweka kuanzia kitu cha kwanza, hadi cha mwisho. Na haswa ninapenda kutumia kulingana na umuhimu wa zile kazi ambazo ninafaa kukamilisha. Pia, inanisaidia kutenganisha kazi haraka haraka. Na vile pia nitaweza kujua ni muda gani ambao nitawekelea katika kila jambo ambalo ninahitaji kufanya. Pia ninapenda kuweka kipaumbele kwa zile kazi ambazo ni muhimu sana na zile zinazohitaji umakini mkubwa zaidi. Na hii inanisaidia pia kuhakikisha kuwa kazi za muhimu nimezipatia muda wa kutosha ndo nisichelewe pia kuzikamilisha Kuna mbinu zingine pia ambazo ninaweza kutumia kama vile kufanya kazi kwa dakika kama vile naweza fanya kazi kwa muda wa dakika fulani Tuseme kama kwa lisaa limoja halafu najipatia muda wa kupumzika Kwa sababu hii itanipatia nguvu mpya ya kuendelea na zile kazi ama pia naweza nikaweka vipindi maalumu kwenye kalenda kwa kila kazi na hii inanisaidia kujua ni wakati gani niko na kazi muhimu zaidi na wakati sina kazi muhimu ya kufanya na pia naweza nikapunguza usumbufu kama vile naweza zima simu ama barua pepe zisizo za maana sitazishughulikia na hata mitadao ya kijamii naachana nayo kabisa ndo niweze kuwekelea muda wangu wote kwa ile kazi ambayo niko nayo. Na hii inanisaidia zaidi kutumia muda wangu wote kwenye kazi na kupunguza masumbufu ama distractions. Na pia ninaweza nikafanya kazi kwa ukubwa au kwa udogo. Na kama kazi kubwa hivi ninaweza pia nikaigawanyisha, nikaiweka kwa kazi ndogo ndogo ama task ndogo ndogo. Kama vile, naweza nikachukua muda mrefu sana kufanya kazi kubwa na hii itanifanya nichoke sana kwa sababu ya concentration na pia kwa sababu ya kufikiria sana. Kwa hivyo ninaweza gawa hatua ndogondogo na kila hatua iko na malengo na hii itanisaidia sasa kufanya kazi bila masumbufu. Kama vile naweza ni kama ni kuandika ripoti na niko na ripoti kubwa ya kuandika Naweza jipatia muda wa kuandika ripoti kama ya kurasa moja Nikimaliza hiyo kurasa moja napumzika na halafu ninaendelea tena kwa kurasa nyingine Kwa hivyo hii inanisaidia kugawa hiyo kazi kubwa Naigawa inakuwa kazi kidogo kidogo na hii inanipatia nafasi ya kupumzisha akili Kwa kweli kutumia muda kwa ufanisi si kazi ya haraka, ni mchakato wa kujua vipaumbele, kufanya kazi kwa umakini na kupumzika vizuri, ndiyo uweze kukamilisha kazi vizuri. Na hii kweli inasaidia sana kwa kukamilisha kazi zako pale kazini.

Uwa niko na kazi mingi, ama niko na mambo mingi sana ambayo naeza nikafanya kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa, lakini ile kitu ambayo inanipatia amani sana kwa moyo wangu ni kutembelea nyumba ya watoto yatima na watoto wasiona makao. Na hili ni jambo la dhamani kubwa sana kwangu na kwa hisia zangu na linaweza kuwa na changamoto kidogo lakini pia furaha kubwa sana. Uwa ninaweza kuungana na marafiki zangu wa karibu siku yangu ya kuzaliwa. Alafu tunachagua ile boma ya watoto yatima ambayo tunaeza tukatembelea kwa sababu kutoa msaada na kusaidiana na wale watoto inaridhisha sana roho na kupatia hisia za furaha sana. Unapata watoto wengi wanadhamani sana uwepo wa watu wazima, wanaowaonyesha upendo na kuwajali. Na hawa watoto hivi ni vitu hawajaweza kupata maishani mwao Kwa hivo wakati tunawatembelea pale, tunawaongezea furaha na tunawafanya wanahisi kuwa tunawajali. Na pia inawaongezea moyo wa kijamii kwa vile ni fursa ya kushirikiana na jamii na kuonyesha huruma. Kwa vile hivi ni vitu hawaejaeza kuhisi katika maisha yao. Na pia tena, ninaweza kuleta vitu kama vile chakula, mavazi, au vitabu, ama hata vitu ambavyo wanaeza kutumia kwa kuchezea, na hivi ni vitu ambavyo huwa wanakosa sana pale kwenye boma lao. Kwa hivyo nikiweza kuchangisha hela ama kutoa hela ambazo nimeeza kuekeza, ninaeza nikawanunulia hizo vitu na ninaeza nika wapelekea na hii inawaongezea furaha sana, ni inawasidia kuelewa maisha yao na jinsi ya kuwasidia zaidi kwa ufanisi. Na kwa kweli, nina, huwa ninapenda sana, kuwasiliana pia na ile nyumba kabla kwenda kutembea pale, ndo pia nieze kujua ni maitaji yao, na zile vitu ambavyo wangependa nieze kuwa pelekea pale, na hii inasaidia zaidi kuwa na heshima na kuongeza tabasamu kwa wale watoto, kwa sababu nimewatimizia labda ndoto zao. Na kweli, ziarafupi kupale kwenye jumbala watoto itawaletea furaha zaidi na yenye dhamani kubwa sana kuliko zile hela ambazo nitakuwa nimetumia katika hili shugli. Kwa hivyo ni jambo la maana sana kuweza kusaidia wale watu ambao hawajiwezi kwenye maisha yao.

Mwana biyashara ambaye ni bora zaidi ambaye ninamjua haswa pa inchini Kenya ni mwanadada ambaye anaitua Esther Mchemi na ni mwenye biyashara kubwa inchini Kenya ambaye alibuka kutoka kwenye kazi ya utalamu na akaunda kampuni yake ambaye inaitua Samchig Group of Companies. Kudikubwa ambalo linajiuzisha na mambo ya teknolojia ma telecommunications, microfinancy, mahoteli na kathalika. Na kwa kweli, ninampenda sana huu mwanabiashara kwa sababu alikuwa ni moja wa waendeshaji wa kwanza wa mpesa nchini Kenya na hamejikuza kutoka chini hadi ju kupitia bidi yake na umarufu wake na pia ile hamu yake ya kujiboresha zaidi. Na hamefanya mambo mengi sana kama vile kukua dila wa kwanza kabisa wa mpesa hakiwa na til namba 001 hama til nambari 00001 na wakati wasomingi hawakua wanajua hata itafanya kazi. Na hii ilikuwa hatua ya ujasiri sana ambayo alichukua. Kwani wakati huo huduma ya mobile money ama huduma za pesa za simu zilikua mpia sana nchini. Na kwa kweli, kipau mbele chake cha mapema katika Mpesa kilimsaidia sana kupata soko kubwa ya mapema kabla ya washindani wengi kuingia kwenye hii biyashara ya Mpesa. Na alianzisha biyashara kutoka duka ndogo sana na kueka shilingi elfu mia nane tu kutengeneza biyashara duka ndogo koinange street. Na ilikuwa ni inauza SIM card peke yake na airtime na simu. Na sahi hii biyashara yake imekuwa Samt Group kampuni ambayo iko na matawi zaidi ya 40 nchini nzima. Kwa hivyo unapata huyu ni mwanadada ambaye alijituma sana na hakuangalia changamoto ambazo alikuwa na anapitia ingaje alikuwa anaangalia zaidi ni mawapi anataka kukuwa na ni biyashara ainagani angependa kukuwa nayo. Na kwa kweli, mimi kama mwanadada ningependa sana niweze kukuza biyashara yangu ikuwe kwenye kiwango ambacho samchi grupi imefikia na ningependa sana kukuwa na ule ujasiri ambau uyu mwanadada alikuwa nao. Na ninahisi kuwa jia yake ya kufanya biyashara ni ya hekima na yeye kweli ni mtu ambaye hako na mwelekeo na hako na bidii sana katika kukuza biyashara zake Kwa kweli, esta kukua wakipeke ni jambo moja tulinalomfanya esta kukua wakipeke Kwani aliona fursa mapema Hakachukua hatari kwekeza, hakakuwa ndani ya sekta ya teknolojia na badae hakapanua biyashara yake hadi kuwa na kundi lenye sekta nyingi. Ambazo zimeajiri watu wengi sana, hakabadilisha maisha watu wengi kupitia ajira na huduma. Na hivi ndivu ningependa kukua wakati nitaeza kujituma na kufungua biyashara zangu ambazo pia nitakuza kupitia kutia bidi.

Napenda kusoma vitabu ubunifu ambavyo vina nisaidia kuongeza ujuzi na kufikiria kimsingi, kuunda mambo mapya na hata kutatua matatizo. Sana sana kutatua mambo matatizo kwanjia mpya. Na kuna vitabu tofauti ambavyo ni huwa ni napenda kusoma wakati nataka kujisaidia kwa hizi ama kwa kutatua. Na unapata mara nyingi hivi vitabu vinatumika na wanafunzi sana sana ama wachunguzi kama mimi ambao tunataka kujua zaidi kuhusu teknolojia na ubunifu wa bidha na vitu kama hivyo io. Na kwa mfano, napenda kusoma kuhusu Think Like Afrika ambacho ni kitabu imeandikwa na Stephen Levitt na Stephen Dubner. Na hizi vitabu zinatoa mtazamo mpya na zinatoa mtazamo mpya wa kutatua matatizo kwa kutumia data na sababu za kipeke badala ya njia za kawaida. Na kwa kweli, kusoma hiki kitabu kime nifungua sana akili yangu na mtazamo wangu wa kutatua matatizo. Alafu pia kuna kitabu ambacho kinaitwa Steel Like Anathis ambacho kimeandikuwa na Austin Kleon. Na hiki ni kitabu ambacho kinahimiza kuchukua mchanganyiko wa mawazo kutoka kwa wengine. Kisha kubuni kitu changu cha kipekee. Na pia ni kitabu bora sana kwa wasani, wandishi na wabunifu wa mitindo na watengenezaji. Wa bidhaa. Hivi ni vitabu vyote ambavyo huwa vina nipatia mutisha ukiendelea kukua mbunifu katika mambi mbali mbalimbali na huwa zinasaidia zaidi kuongeza ubunifu wakali, kwa w akili samani kwa kutoa mbinu na kufikiria vitofauti na kawaida, kutatua matatizo, kwa njia mpya, njia ambazo sio za kawaida tu ambazo ni kila mtu anaeza kafikiria. Na hata inasaidia sana kwa kuezesha kutumia vidokezo vya vitabu hivi kwa kuunda bidhaa mpya kwa hivyo kaso ni vitabu ambavyo vya inasaidia sana kukua kima wazo na kuongeza ubora zaidi hata kama ni kazini ama hata pale nyumbani.

Timu ambayo ninaipenda sana ya mpira wa miguu ni Harambe Stars. Ambayo ni timu kuu ya kandada ama ya mpira wa miguu hapa nchini Kenya. Na ni timu ya taifa ya soka ya wanaume ilianzishwa mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tatu. Hapo ni muda mfupi tu baada ya Kenya kupata uhuru wake. Ndiyo maana jina Harambe linatokana na kauli mbiu ya taifa ya Kenya. Ikimaanisha tushirikiane na inaonyesha mshikamano wa taifa kupitia mchezo. Na nilianza kupenda hii timu tangu nikiwa mtoto mdogo wakati nilikuwa nasikiza habari kwenye radio na taarifa ya habari. Na sana sana wakati walikuwa wanazungumzia timu ya taifa inaitwa Harambe Stars Ikaanza kunipendeza sana mpaka wakati nilipoanza kutazama mpira Nilikuwa napenda sana kuitazama kwenye runinga Hata nilikuwa ninapenda kuenda kwenye stadium kutazama mpira wakati walikuwa na mechi kama na timu zingine kama vile sofa paka hivi Nilikuwa napenda sana kuenda kutazama kutazama mechi zao na pia hii timu ya kandada imecheza michezo mingi sana na timu kubwa kubwa hata wa nchi za nje kama vile Tanzania pia moroko pia angola timu mingi sana ambazo kweli wametia bidii sana zingine wameshinda, zingine wameshindwa kwa hivo mechi zao mingi sana huwa zinavutia, zinapendeza na kwa kweli mimi kama mwanashabiki kila wakati na natarajia kuwa waibuke washindi hata wakati wanashindwa. Na kuna wachezaji wengi sana pale ambao wamefanya ile timu ikakua yenye kuvutia sana kama vile Dennis Olietch ambaye alikuwa mchezaji shupavu sana kwenye timu ya kandada ya Harambe stars. Na kuna pia mariga ambao wamefanya kazi ya bidii sana kujenga jina la ile timu yetu ya Harambe Stars. Na kwa kweli unapata hawa Harambe Stars ni timu ya soka ambao pia ni ishara kubwa sana ya mshikamano na fahari ya taifa yetu na chachu ya maendeleo ya soka hapa Kenya. Na nahisi kuwa hii ni timu ambayo kama ingekua, kama ingekua hii timu yetu kama ingekuwa inashinda mara kwa mara. Kama vile wakati mwingine huwa wanashinda, huwa inatupatia kiburi sana na kujivunia kuwa sisi ni mashabiki wa hiyo timu. Na kila wakati wakishinda, huwa ninafurahi sana na nashangilia sana kuwa wameweza kushinda mechi yao.

Mwalimu ambayo ni na mkumbuka sana wa kushule, ni wakati nilikuwa shule ya msingi, darasa la pili na la kwanza, linifundisha kwanzia darasa la kwanza, hadi darasa la nene, hiyo ni miakami nene. Huu mwalimu alikuwa naituwa bimuthengi, na alikuwa ni mwalimu mzuri sana, alikuwa na mapenzi sana, lakini pia alikuwa mkali sana, haswa pale ambapo unakosea. Kwa hivyo kwa nidhamu alikuwa mkali sana na alikuwa napenda watoto ambao wanafanya kazi yao inabiofaa na halikuwa napenda mtoto ambayo anakamilisha kazi yake. Nilikuwa nampenda sana pia kwa sababu yei ndo alinifundisha hesabu mpaka nikapenda hesabu na alikuwa nakikisha kuwa mali ninalemewa, ananisaidia, ananifanyisha kumbu kumbu na anakikisha kuwa nimelewa kila kitu. Na hivo ndivo nilikuja kupenda na kuhitimu kwenye hesabu Pia nilikuwa nampenda sana kwa sababu nilikuwa napenda mavazi yake Nilikuwa napenda halivu kuwa natangeneza nywele zake na pia vile halikuwa napenda kutuzungumzia na kutupatia motisha, wakusoma na kutuonyesha kuwa kama wanafunzi Tungereza kukua kila kitu ambacho tungependa kukua maishani na kwa hivo, ndo nilikuwa napenda sana kwa vila nilikuwa napenda mawaitha yake, na pia vila likuwa napenda kutushugulikia kama watoto. Na kwa kweli, somo ambalo likuwa na nifundisha haswa hesabu, niliweza kuhitimu, na hadi waleo uwa nahisi shukrani sana kwa ule munda niliweza kukua na yeye. Na hata sasa nikiwa mtu mkubwa, nikipata muda uwa naenda kumutembele na uwa tunapenda sana kuzungumza ama kujipatia kumbu kumbu za wakati wangu nikiwa mtoto mdogo, zile vitu ambazo tulikuwa tunapitia pale kwenye shule za kule mashambani, ule ugumu ambao tulikuwa tunapitia kukosa madarasa ama daftari na hata wakati mwingine vile tulikuwa tunalazimika kuketi chini ya mti kwa vile hatu kuwa nadarasa. Huu ni wali ambaya likuwa napenda kutupatia mutisha na tuambia mambo mwingine kama hayo siya kila siku na kuwa tutaeza kupita wakati tutahitimu kwenye maisha yetu. Kwa hivyo alikuwa natupatia sababu ya kukua na bidi ndip tueze kuhitimu na tuweze kubadilisha maisha yetu ya siwe na ule ugumo mbao tulipitia tukiwa watoto wa dogo, ndo pia sisi tukikuwa watu wa kubwa, tunaweza tukaishi maisha enye paroja zaidi kulikuwa ele maisha tulikuwa tunaishi tukiwa watoto wa dogo.